Naam napenda sana. Kwanza kama saa hizi hii sirenciyo nimependa sana venye ni kitu mpia. Hii kuzungumza unangojea inaangariwa He hiko sawa sana naam. Miaka yapo kitamba hukua na vitu kama hizi. Teknolojia imebadirika sana. Miaka tatu hapa hivo yenye imepita. Mambo mingi zimebadirika. Nafrahia hiyo sana na kira siku nataka tu kujaribu kitu kitu mpia.

Mimi hasa napenda kutazama mchezo wa kandanda. Hiyo hiyo ndiyo napenda sana. Halafu mpira sana sana mchezo wa mpira kandanda hiyo ndiyo napenda sana kutazama. Kama juzi juzi kulikuwa na fainali ya kombe la Afrika. Ndiyo hiyo nilitazama, nilikuwa nashabikia Senegali halafu bado napenda mpira wa Uingereza. Mi nashabikia timu ya manchester, sasa hiyo ndiyo napenda zaidi napenda kwa sababu kwanza mpira wa kandanda unakuanga na raha, eeh, ni mchezo naupenda sana.

Kusema ukweli. Mimi sipendi kufuga wanyama. Sababu sasa hakuna mnyama naeza. Labda umbwa lakini sio umbwa. Sio umbwa zote kuna hizi umbwa zinaitwa chihuahua hizo naeza naezazipenda kuzifuga lakini tena zinakaa zikona kazi mingi kuziosha kuzinunulia chakula. Kuzi na zikigonjeka kudunga mashindano unaona hiyo kazi yote mimi ndiyo naona siwezi. Sasa sipendi kufuga wanyama. Sipendi kufuga hata kidogo.

Sana sana mimi napenda kukimbia kukimbia au kutembea tu kutembea mguu kwa barabara tu ivo ama kukimbia kama kila siku huwa na nahakisha kila siku kwa wiki moja kila siku nikitoka kazi natembea kutoka kazini mpaka kwa nyumba badala sasa ya kupanda gari hua natembea kidogo kidogo nakimbia na ni karibu kila siku jioni. Lakini mchana sana sana naenda na gari. Sasa hiyo wakati wa jioni jioni ndiyo sana sana naenda na mguu. Nikitembea hivyo huwa nasikia mwili haijashikana sana. Nikikimbia kidogo nasikia mwili haijashikana sana. Sasa sana sana kukimbia ndiyo nafanya mara mingi.

Tana sana mimi natumia. Natumia programu nikadha si moja. Natumia X. Natumia Whatsapp sana sana. Natumia Hii Sirencio Lazima kila siku ningie hii Syrencio. Kuna ingine inaitua sosovario. Iyo ni mambo na cryptocurrency. Na hizo hizo nazitumia sana lakini sana sana kwa hizi zote yenye natumia mara mingi kabisa ni mtandao wa X. Ju X ndio ikona kira kitu. Na ingia hapo unapata vyenye dunia inaenderea. Venye Amerika wanasema, huku Kenya venye wanasema. Iyo nazifenda sana. Ndiyo natumia zaidi.

Mwanzo napenda wafanyi kazi wapia. Du najua wanakuja na wanakuja na vitu mpia. Labda zenye hatujezoea. Sasa sana sana kitu ya kwanza wakikuja. Ni kuwasarimia kuwaonyesha. Kwa mazingira yenye tunafanya hiko haje. Unaulitha kwenye wametoka imekua haje ninini hawapendi. Nini ilifanya labda. Kwa mazingira yenye walikuwa wanafanya watoke wakuje huku. Harafu na muonyesha kazi kazi yei yenye tunafanya. Diyo na he anaenda hakijua. Na hivyo ndivyo mtito yangu mimi.